Kushirikiana vizuri na timu, hufanya mambo kathaa nimewasaidia kujenga maelewano na kufanikisha malengo ya pamoja. Kwanza kabisa hujitahidi kusikiliza mawazo na maoni ya wenzangu kwa makini ninaamini kila mtu ana mchango muhimu hivyo kusikiliza hunisaidia kuelewa mtazamo tofauti na kufanya maamuzi bora kwa pamoja. Kwa ujumla, kushirikiana na timu kuna hitaji kuwa na uvumilivu, heshima na kujituma. Kwa kufanya kazi ya kwa kushirikiana timu huwa na nguvu zaidi hujifunza kwa pamoja na hufikia malengo kwa urahisi kuliko kufanya kazi peke yaangu.